Program ninayotumia kila siku kwenye simu yangu naweza kusema kusema nyingi kuna whatsapp, kuna tiktok kuna youtube hizi zote nazitumia kwa sababu tofauti tofauti whatsapp ni sehemu ambayo napatia taarifa zinazoendelea ndugu wanaendeleaje wanaishije tiktok kwa vitu ambavyo nitakuwa nataka kujifunza kwa wakati huu na pia youtube kuangalia maelekezo tofauti ya vitu ambavyo navitafuta kwa hiyo ni mitandao ambayo naitumia sana sana. Sahii naeza kusema kila siku, ni mtandao ambao sana kwenye vitu vyangu tofauti tofauti nazofanya.

Kufanya na rafiki wapya ni namna ninavyo shirikiana nao kwenye vitu tofauti tofauti kwasababu siyo mtu wa kuongea sana au kuchangamka sana kwa watu ambao nisiowajua. Lakini namna ninavyo wasiliana nao, ninavyo piga nao story, ninavyo ongea nao. Ambavyo tunashirikisha na mambo tofauti huenda ikawa ni kwenye simu au inaweza kuwa tumekutana tu sehemu. Inakuwa rahisi kufanya marafiki au kutengeneza marafiki hivo. Inakuwa siyo kitu kigumu sana kwangu mimi kupata marafiki wapya muda mwingine. Ikiwa nimeenda sehemu ina watu wengi alafu nikapata mtu nikanza kuongea nae. Inakua siyo ngumu kwa hiyo ni kitu cha kawaida.

Kwenye kushirki katika jamii kuna matokeo tofauti tofauti, kuna misiba, kuna sherehe, kuna kuongea na watu vizuri, kuna kuwashilikisha baathi ya mambo. Hivo ndio namna unavyo shilikiana nao. Japo, siyo kwa undani sana ila inabidi niwepo kwa sababu naishi kwenye hayo mazingira kwahio inabidi iwe hivo. Kwa sababu ikiwa niko mbali na familia alafu, sitaki kushilikiana na watu ambao ni mewakuta hiyo sehemu inakua kidogo ni shida. Nabidi ni shilikiane nao hili kitokea changamoto yoyote nieze kusaidiwa. Kwa hiyo na shilikiana nao watu kwa nama tofauti tofauti. Na shilikiana nao sio ngumu sana kwangu ila na shilikiana nao. Kwenye hizo njia tofauti tofauti misiba kuwa shauli. Kuongeanao kufanya nao maongezi tofauti tofauti.

Kumbukumbu ambayo ninayo kutoka utotoni ambayo mzuri ni kulikuwa kuna likizo ya mwezi wa saba pale ambapo nilienda kwa bibi yangu wakanichukua tukaenda mkoani, mkoani kwao ambapo wamelelewa. Nilikuja maramoja kuwaona kwa hiyo tukaenda mkoa moja unaitwa Mtwara, Masasi huko ndani ndani huko tulipoenda. Nijifunza vitu vingi nilikuwa nakula vitu vingi asilia, nilikula karanga, korosho, nilikula vitu vingi vingi. Kwa hivyo nijifunza vitu vingi vingi, nilijifunza namna kuishi na watu, kwa namna tofautitofauti. Haikuwa ngumu kwa nijifunza vitu vingi. Hii ni moja ya kumbukumbu nzuri manake tulisafiri kwa gari sio ya umma, ila tulitumia gari yetu wenyewe. Kwa hiyo haikuwa ngumu. Tulipiga stori sana, tulishirikiana vitu vingi.

Maajira, kwenye majira ninayoyapenda, kuna asubuhi na jioni. Asubuhi kwa sababu ni siku inaanza. Kwa neema zake mungu, tunakua tumeamka tumeanza kuiona siku tena. Lakini asubuhi kwa sababu ni mwanzo wa kufanya mambo mapya ya kujifunza vitu vipya, na kuendelea kwa namna moja ama nyingine, kupigia tu wa kutoka saa moja au nyingine. Lakini pia jioni ni muda wakupumzika. Ni muda wa kupumzika kwenye maangaiko yote tulioyafanya asbuwi mchana ni muda wa kupumzika kwa hiyo ni majila yangu ninayoyapenda kwa sababu moja linafungua kazi na nyingine linafunga kazi kwa hiyo hayo ndo majila yangu mawili ambayo ninaya penda.

Kinywaji ni nacho pendelea kunywa asubuhi sana sana ni chai. Napenda kulaga na vitu vyas asili ila iwe hakina mambo mengi. Napendelea kunywa chai. Na vitu vingine vizuri. Kisipendelea kwenye wa soda asubuhi. Kwa sababu sio kitu ambacho kimewekwa sio kizuri kunywa asubuhi. Kwa huo napendelea kula chai kita macho kita Saidia kupata mwili wangu joto.

Napenda ndio kulima bustani kwa sababu ni kazi ambayo nimesomea pia. Kuna kipande kinaitwa kilimo cha mboga mboga napenda kulima bustani. Kama ni mboga unapata ambazo unajua umezili maji hazina ma kemikali mengi. Umezihudumia vizuri kwa sabubu zinakuwa ni za kwako na matumizi yako wewe na familia yako ila ikiwa hautazihudumia vizuri maana zitakua sio nzuri kwani napenda kulima hasa vitu tofauti tofauti matunda mboga ili naweza kutumia yani kwa matumizi yangu mimi mwenye. Lakini pia kwenye bustani unaweza ukalima maua kitu ambacho unaweza ukauza au kitu ambacho unaweza kakitumia kupamba sehemu ambayo unaishi. Na pika leta mwonekano mzuli. Kwao, ndio napenda kulima bustani. Sababu ni kitu kizuli kinasaidia kupata chakula, mwonekano mzuli, pesa.

Kupika ndio napenda. Napenda kupika sana kwa sababu napenda kujifunza kupika vitu tofauti tofauti, kwa sababu kwa sababu napenda kula. Kwa hivo lazima. Kwa sababu, napenda kula manaake inabidi nijifunze kupika ili nile vitu vizuri. Hila ikiwa napenda kula halafu sipendi kupika manaake nitakuwa nakula vitu vya kununua halafu naweza kuwa sijazipenda au vipi. Nakwambia kupika. Ila, ninapojifunza, najifunza vitu tofauti tofauti ambapo sijawahi kuvipika. Kitu ambacho kinanivutia najifunza kukipika ili nione kila ladha gani, kipoje ushakula. Unajisikia aje? Napenda kupika kwa sabubu kunanifanya, kwanza kupika kunanifanya nijisikie vizuri, sana sana nikiwa napika vyakula ambavyo navipenda kama ndizi, chipsi, samaki, nyama, inanifanya nijisikie vizuri kwa hivo napenda kupika.

Kufuga mnyama nimewai, ndio nimewai kufuga mnyama. Muda mrefu kidogo, ambao sio tu mnyama hata ndege pia nimewai kwa sababu. Sehemu ambayo tulikuwa tunafuga huyo mnyama, paka, pia tumewai kufuga kuku. Tulikuwa tunafuga kwa hiyo kwanza kwenye kufuga mnyama na kufuga ndege, kuna faida. Sehemu ambayo tulikuwa tunakaa kuna panya wengi maana tulikuwa tumehamia. Kwa hiyo, kwenye kufuga paka, kama mnyama wa nyumbani ilitusaidia sana kwa sababu hatukua tukijihisi wapweke. Paka, ni mnyama fulani hivi ambae, ni mzuri naweza kusema. Naweza nikamchagua, nikiambiwa nichague kati ya paka na mbwa nitachagua paka. Kwa sababu paka kwenye kumtunza sio ngumu, halafu ana tabia ambazo nazipenda. Kwa hiyo, nimeweai kufuga, kulikuwa kuna kumbukumbu nyingi nzuli, pia mbaya, mdamwingine wanakuwa za lakini ni viumbe wazuri. Kwa mnyama ni mewai kufuga.

Kwenye rangi za chumba sijawai kuangalia sana napenda rangi gani lakini nahisi nitakua napenda kijivu kwa sababu kijivu ni rahisi kwendana na vitu vingi, mapazia, zamani samani ambazo zipo umo inakuwa rahisi kidogo, ila kama ningekuwa nachagua japo wasichana wengi wanapenda pinki. Hila mimi hiyo rangi sipendi kwa hvo nahisi chumbani ningechagua rangi ya kijivu kwa sabu na inaendana na vitu vingi mavazi ya samani na inaoneka na vizuri sio rangi ambayo inapige kelele sana ikipakwa chumbani. Haishindani na vitu ambavyo vipo ndani raangi nzuri iko ningepaka rangi ya kijivu.

Kwenye maonesho ya sanaa ndio nimewehi kuenda. Tulikua tunayafanya shuleni maonyesho tofauti tofauti. Ampapo kulikua kunafanyika mambo tofauti tofauti kwa kuna ngoma, muziki, kuchora, kufanya maonyesho ya kiliemu, masoma tofauti tofauti, hesabu, kiswahili, mambo tofauti tofauti. Kwani nimewahi kwenda kwenye maonyesho. Mimi sikuwepo kwenye onyesho lolote lakini. Ilikuwa ni vizuri kwa sababu watu walikuwa wanafanya wanaonyesha walicho nacho. Kwani ni kitu kizuri, haikuwa kitu kibaya. Kwani ni kitu kizuri kwa sababu watu walikuwa wanaonyesha walichonacho pia walikuwa wanaendelea kujifunza zaidi. Kwenye maonyesho ya sanaa kuna vitu vingi. Ka haujui kitu fulani ila kupitia mtu kufanya, ukajifunza kufanya hicho kitu. Kupitia yeye. Haikuwa ngumu sana kwenye kuyaelewa na kuona namna wanavofanya. Hayo maonyesho ilikuwa ni kumbukumbu nzuri maana ilikuwa ni shuleni na tulikuwa haturuhusiwi kutoka nje kwa hiyo kuona yale maonyesho ilikuwa ni kitu kizuri kwani ni sehemu kama ya kupumzisha akili na kupata burudani.

Somo la science ninalolipenda, naweza kusema ni biology. Somo linatusaidia kujielewa sisi wenyeme tupoje. Tumeumbwaje, tunafanyaje kazi, tunaishije? Hilo soma ni biology. Ni soma ambalo nalipenda. Ni soma ambalo, tangu nasoma sijawahi kufeli. Kulifeli na kwanza nalielewa sana. Kwa hivo ni somo ambalo lilikuwa jepesi kwangu nilikuwanga nalielewa pia halikuwahi kuwa gumu. Kwa namna yote ile ni somo ambalo nilikuwanga nalipenda sana. Ni sumo nzuri, linaeleweka, japo lina mambo mengi lakini, ni somo nzuri linaeleweka, nalipenda.

Sifa za kiongozi nzuri, yoyote yule, anayeongoza nchi, anayeongoza shule, anayeongoza familia, ni kwamba awe na uwezo wa kuziba ufa ikiwa kutatokea, kunatakiwa kuwepo mgawanyiko au kutokuelewana baina ya watu ambao anawawangoza. Kwa sababu, ikiwa kiongozi atashindwa, kuwaunganisha watu ambao wanagombana au hawaelewani kwa wakati huo, maana yake hio sehemu imekosa kiongozi. Maana kiongozi ni mtu mwenye busara ni mtu mwenye hekima na akili ya kuwaongoza watu wengine. Kwa hiyo kama mtu atatokea nipate nafasi ya kuwa kiongozi. Manake inabidi awe na uwezo wa kuwaongoza watu ambao amepewa awaongoze. Kwa sababu ikiwa atashindwa manake mgawanyiko utatokea watu hawatakuwepo kumsikiliza watu hawatakuwepo kumuelewa. Kwaivo ni vizuri zaidi. Mtu akawa ana huo uwezo wa kuwaunganisha wale watu ambao wanataka kutengana kwa namna moja ama nyigine. Kiongozi mzuri ni ule kiongozi ambaye anaweza kuwaunganisha watu ambao wanataka kutengana anaweza kuwasiliana na watu wote wa aina zote. Anaweza kuwaelewa watu wa aina zote kihisia, kiakili, kimwili kote anaweza kuelewa. Uyo ndio kiongozi mzuri.

Kitendo chema ambacho nimewahi kufanya, nimewahi kuu japo, si vizuri sana kuhesabu mambo ambayo unapofanyia mtu, lakini nimewahi kumisaidia rafiki yangu ambaye hakuwaga na uwezo wa kifedha. Kitu ya mwisho nakumuka, ni mpaka ninapewa pesa kama elfu moja hivi kuenda nayo shule. Kwa hiyo kulipa masomo ya ziada ilikuwa ngumu kwake. Kwa hivyo nilikuwaga namlipia ili tuweze kusoma wote. Lakini pia, sio masomo ya ziada tu, bali ni kwamba mpaka kula nilikuwaga namsaidia. Kwaoivo, ni kitu ambacho, japo nilikuwa nafanya nilikuwa mdogo, nilikuwa sielewei, kama nafanya kwa upendo, nilikwa nafanya kwa sababu, nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa nampenda rafiki yangu, nilikuwa nafanya kwa sababu, napenda na ye nimuone aikifanikiwa. Kwaoivo ni kitu ambacho, nimewahi kufanya, kwa upendo kabisa kwa sababu, nilikuwa sielewi, kujitua kunamaanisha nini, kumpenda mtu kunamaanisha nini. Kwaivo nilikuwa nafanya tu kwa upendo kwa kipindi hicho, japo nilikuwa mdogo.

Aliye nifundisha jambo muhimu naweza kusema ni watu tofauti tofauti kwa sababu kwenye sehemu ambayo naishi watu ambao naishi nao wao ndo ambao wananifundisha mimi nakuishi na watu wengine na vitu vingine kwenye jambo la muhimu ni wawo wame nifundisha mimi jinsi ya kuishi vizuri na watu wote walika zote kwa namna nzuri kwahiyo sio kitu cha kusema ni mtu mmoja, ni watu wengi, tofauti, tofauti, ambao wamenifundisha namna nzui ya kuhishi na watu, wamenifundisha jinsi ya kuongea na watu, jinsi ya kushirikiana na watu. Kwa hiyo wote kwa ujumla wamenifundisha kuhishi na watu, na ayo yote ni mambo muimu.

Kupumzika baada siku ndefu kwanza kabisa kwa mfano labda nimetoka kwenye mizunguko ni kifika tu huwanaoga ili kujisaidia kupata ule pumziko mwili kupata ili yali nzuli ya utulivu. Lakini pia baada hapo nachoangalia ni chakula nile ni shibe. Nikisha shiba sasa kitu ambacho nakifanya ikiwa sina kitu cha muhimu cha kufanya mda huo na angalia runingana. Natulia naangalia luninga kisabu ni vitu ambavyo napenda kuvifanya nikiwa na utulivu. Naangalia luninga, nafanya nikimaliza hapo kama nijioni, nasoma, nasali, na kulala.

Mji niliozaliwa. Mji unaofahamika kama sehemu ambayo watu wengi wanafu. Mji wa kibiashara. Kuna watu wakarimu sana. Pia nimezaliwa hospitali ya masista. Ni sehemu watu wanafanya sana biashara. Ni sehemu ambayo watu wamejikita sana na biashara ya korosho. Hivo ni sehemu nzuri. Ina watu wakarimu, watu wana upendo, watu wazuri, watu wema, watu hawana shida, watu wenye uelewa. Kwa hivyo ni sehemu nzuri. Na vitu vya kuvutia huko, ambavyo nimeweza kushiriki naweza kusema labda ngoma. Namna zao wanavyocheza, wanavyofanya, wanavyoshirikiana, kwenye uchezaji wa ngoma. Na kwenye mambo mazuri ya utotoni, ndio kuna niliwahi kusafiri kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Huko nilikutana pia na watu wengine tofauti tofauti, nilitambulishwa vizuri, walinipokea vizuri, niliishi vizuri sana. Nilikutana na watoto wengine, japo likuwa ngumu kwao kuna changamoto ya lugha lakini haikuwa ngumu sana. Huo mji kuwa maalumu ni mji ambao nimezaliwa. Nimezaliwa huko, japo sikupata nafasi ya kukua huko, japo niliwahi kurudi kuenda kuangalia vitu vinavyoendelea. Ni mji mzuri, una amani watu wake wakarimu natamani kurudi pale muda wowote nitakaokuwa nimepata nafasi muda ambao nitakuwa niko vizuri kiuchumi basi nitarudi.

Nahakikisha naifanya ndani ya muda kwa sababu ikiwa sitofanya kazi ndani ya muda maana yake sitoimaliza kwa wakati au nikifanya kwa kuchelewa mana hake sitaifanya vizuri. Lita hiyaribu kwa hiyo na jitaidi niifanya kazi kwa wakati niwezu kuyifanya vizuri. Niifanya kwa utaratibu niyelewe nichaguwe chaguo nzuri la kufanya hiyo kazi, kwa sababu kwenye kufanya kazi kuna machaguo mengi, kuna kufanya kwa haraka. Kuna kufanya kwa taratibu, kwa hiyo kuifanya hiyo kazi ikamilike kwa wakati. Lakini pia njia ambayo nafanya kama nitakuwa nipo kwenye timu hasi ni kushirikiana vizuri na hiyo timu ambayo nipo ili tuweze kuifanya kazi vizuri na iweze kueleweka iweze kutumika kwa kusaidia wengine au kampuni tunayoifanyia kazi.

Ikiwa nitahitaji msaada kazini maana yake, nitajitahidi kuomba masaada kwa upole zaidi. Kwa sababu ikiwa sitaomba msaada, au sitafanya kitu kwa usahihi na watu walikuwepo niliweza kuwaomba msaada, manake sitaifanya kazi vizuri. Hivyo, msaada kuomba ni kitu kizuri. Na pia ikatokea nimepata nafasi ya kuomba msaada manake, nitaomba msaada. Hivo siyo kitu cha kusema kwamba kitatakiwa liwe kama chaguo hapana. Nitaomba msaada endapo itatakiwa niombe msaada manake kwa mimi uwezo wangu unakuwa ni ngumu kidogo nahitaji usaidizi. Hivo lazima nitaomba msaada. Hivo haitakuwa ngumu sana kwa mimi kushirikiana kuomba msaada kwa mtu. Kwaivo nitaomba msaada kwa kutumi a lugha nzuli, kueleweka, kujaribu kuomba, msaada, kwa upole zaidi ili mtu aweze kupata moyo wa kujisaidia.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu sipendi kuchelewa au sipendi kucheleweshewa jambo. Hivyo napenda kuwahi. Na kwa sababu napenda kuwahi maanake inanibidi nifanye jambo kwa wakati ili niweze kuwahi. Na ni mtu wa kupenda kufanya jambo ili liishe niweze kufanya jambo jingine. Kwa hiyo najitahidi kuyafanya mambo kwa wakati ili niweze kupata muda wa kufanya jambo jingine. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni mtu wa kuwahi ni mtu ambaye anapenda kufanya mambo kwa wakati hivyo napenda kuwahi.

Rangi ninayoipenda naikumbuka na naipenda rangi ya blue naipenda rangi ya blue napenda rangi nyingi naweza kusema napenda blue napenda nyeupe lakini sana sana naweza kusema napenda nyeupe kwa sababu inawakilisha usafi lakini pia kwenye kumbukumbu sidhani kama inaweza ikawa inanikumbusha kitu lakini rangi nzuri ninayoipenda na kitu chochote ninacho miliki cha rangi hiyo ni nguo nguo sana sana ni nguo ndo namiliki za rangi hiyo, ina nifanya nijihisi msafi kwa sababu rangi nyeupe haipendi uchafu, hivyo nikivaa rangi nyeupe manake najihisi msafi. Rangi hii naiona wapi mara nyingi, naiona sehemu ambazo zina, zina, zina wadhfa naweza kusema sehemu ambazo ni za juu kidogo. Sehemu ambazo zina wadhfa zina watu wanaoheshimika mara nyingi wetu kwa kuta, omeva rangi za uvia uvia mara nyingi ni nye upe, rangi nzuli ambazo zina vutia na nye upe ni moja wapo hivyo, rangi nye upe. Naipenda.

Sehemu ambayo nimewahi kusafiri, nilienda mkoani kwa upande wa baba. Tulipokelewa vizuri, palikuwa pazuri pana utulivu. Sehemu yoyote ya kijiji, maanake ina utulivu. Maanake ina utulivu. Haina mambo mengi, haina shida, haina vitu vya kutisha sana, watu wake wastaarabu wengi, wana upendo hivo. Ni sehemu nzuri ambayo nimewahi kuitembelea. Japo nilitembelea muda mrefu kidogo ni niko mdogo lakini bado kumbu kumbu zake zipo.

Kusafiri na ramani ya gps, sijawahi kutumia, vyote hivyo viwili, kwa kuwa mkweli, lakini, kwenye, shazma ya usafiri, sijawahi kutumia ila, nimewahi kufanya kazi ambayo inatumia gps. Ukifika unawasha gps inasoma mahali ulipo ili kuepusha udanganyifu wa taarifa kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi ya kukusanya taarifa hivyo ulikua ukifika unawasha GPS inaonesha mahali ulipo kwamba umefika na kweli umefanya kazi, hivyo nahisi GPS inaweza ikawa ni kitu kizuri zaidi kutumia kwa sababu kina uwazi kinatumika kwenye kuhakikisha uwazi upo na ukweli hivyo nahisi basi kwa mimi nikiamua nichague basi nitachagua GPS.

Kulima ni mewai kwa sababu pia ni kwazi ambao nimesoma. Kulima ni mewai, ni mewai kuulima bustani, ni mewai kufanya kazi kwenye timu, ni mewai kufanya hivyo vyote. Hivyo ni kazi ambayo inatumia muda mrefu kidogo kulingana na teknolojia na sehemu ambazo tupo. Teknolojia bado zinendalia kukua tofauti na maeneo mengine. Lakini ni kazi ambayo ikatokea hunipata uraisi wakuifanya ni rahisi ila ikiwa kuna vitendia kazi amavo siyo vizuri manake inakua ngumu haiwi raisi ila kazi ya kulima nimeifanya nimeifanya naweza kusema ni na sio uzoefu ila ni mwekuifanya kwa na jua namna na wafanya kazi.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea kwa utulivu. Sio mtu wa kusema nitoke niende sehemu labda hapana. Huwa napenda siku yangu ya kuzaliwa kumshukuru Mungu. Sababu nimeweza kufikisha tena mwaka mwingine. Hiyo ni siku ambayo naitumia kujitafakari. Mwaka uliopita nilikuwa na miaka fulani. Sasa hivi nakuwa na miaka fulani nimefanya nini cha kujiendeleza au nini nimefanya ambacho kinaweza kikanisaidia hivo. Ni siku ambayo, ni siku maalum japo sio siku zote nayapatanga nafasi za kufanya hayo mambo lakini mwaka huu naaisi nitafanya kitu kwa ajli yangu kwenye siku yangu ya kuzaliwa ili niweze kuandelea kutengeneza kumbu kumbu mizuri kwenye maisha yangu.

Kwa siku, naoga mara mbili. Kwa sababu sio mtu wakutoka, wala kuzunguka sana, mizunguko ni juani au wapi hivo, naoga mara mbili kwa siku. Asubuhi nikimaliza kazi zangu, na pia jioni muda wa kulala. Kwa hiyo, sio mpenzi sana wakuchezea maji, lakini naoga mara mbili. Naeza kusema naoga mara mbili kwa siku. Situmii sana, maji. Naoga, mara mbili.

Kitu ninachopenda kuhusu mta wangu kwanza kuna watu karimu. Hawana shida na mtu, hawana magomnvi na mtu. Ni watu wanaopenda watu. Hawana muda wa kugombana na watu. Ni watu wakarimu. Watu wakarimu sana wanaupendo, ukiwa wana shida wana kusaidia. Sana sana ikiwa ukiwa unahishima na unashurikiana nao, haiwi ngumu kwao kukusaidia. Hivu wana kusaidia pale wanapoeza, wana kusaidia pale inapobidi. Kwa hiyo, naapenda, hivyo kusu mta.

Simu yangu naitumia sana sana kwenye utafutaji kwa sababu simu yangu mimi ndyo ofisi yangu. Simu ndyo inanisaidia mimi kupata taarifa za wateja wanataka nini, kwa wakati gani na kwa nini. Kwa hiyo simu mimi ndyo kitu ambacho nakitumia sana kwenye utafutaji wangu sio sio kitu cha kukichukulia kwa wepesi ni kitu ambacho nakitumia sana kwenye baadhi ya mambo, kwenye kufanya mambo yangu yaende, kwenye kufanya vitu vikae sawa. Hivo, natumia sana simu kwenye hivo. Kuomba kazi, kupata kazi, kutafuta kazi. Ni kitu ambacho nakithamini sana. Kwa sababu sina kompyuta mpakato lakini naitumia sana simu kwa sasa hivi simu ni kitu ambacho nakitagemea sana.

Kitu ambacho, kitu ambacho nafanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kukaa nao karibu ikiwa wanapitia hali ngumu kukaa nao karibu kuwaelekeza kwamba sio nyakati zote utapata, utakuwa sawa kuna nyakati hautakuwa sawa, hautakuwa vizuri hivyo kuna muda, tumeumbiwa, tumeumbwa kuwa muda mwingine tusijisikie vizuri kwa sababu kuna watu ambao wapo kwa kutufanya tujisikie vibaya, kuna watu wanaotufanya tujiskie vizuri kwaivo kama mtu anapitia hali ngumu. Kitu ambacho naeza nikamfanyia ni kumuambia tu kwamba nyakati nzuri zipo na nyakati mbaya zipo. Hivo ni kujua namna gani ya kuishi nazo. Na unazikabili vipi. Kwa hiyo, apige moyo konde, aendele kupiga hatua mbele. Zisimfanye, abaki hapo hapo alipo.

Ndio, nazigawanya taka ngumu, na taka ambazo za kuchoma, za kurudishwa viwandani zote nagawanya. Japo sehemu ambayo nipo ni ngumu kidogo kufanya hivo, kwa sababu hakuna hio aina ya tamko, lakini muda mwingine huwa nafanya hivo. Nafanya hivo, nazigawanya ili kuepusha changamoto kwa watu ambao wataenda kuzirudisha hizo taka kiwandani ili zitumike tena au kwa zile takataka zitakazohitajika kwenda kutupwa au kuchomwa. Kwa zile takataka ambazo zinahitajika zifahidhiwe vizuri ili kuepusha machafuko ya hali ya hewa. Kwa hio muda mwingine huwa nazigawanya. Ndio.

Jamii yangu naisaidia kwa kuhakikisha nakuwa mtu bora. Sababu, ikiwa sio mtu bora kwenye jamii maanake haufai kuishi kwenye hiyo jamii ila ikiwa unaishi vizuri na watu, unashirikiana vizuri na watu maanake, wewe ni mtu ambaye unafaa. Kwa hivyo kuisaidia kwa kile ambacho nitakachokuwa naweza. Kwa elimu ambayo ninayo, kwa mtu ambaye atakuwa anahitaji msaada kwa wakati huo, nitamsaidia kulingana na kile ninachokielewa kwa mtu ambaya atakuwa anahitaji msaada wangu kwa namna ingine naweza nikamsaidia ikiwa nitaweza kumsaidia hivyo sio kitu cha sio kitu cha kukifikiria sana kwa sababu jamii ninayoishi na mimi pia muda mwingine naweza nikapata shida nikahitaji kusaidiwa kwa hiyo huwa nawasaidia kwa njia hiyo.

Kwenye suala nzima la mpira, kwa kweli sijuhi chochote kuhusu mpira sio mpenzi wa kuangalia kandanda. Sio mpenzi kabisa. Sio mpenzi wa kuangalia mpira japo. Naona watu wakishabikia mpira ila sijui chochote kuhusu mpira nsije nikaongopa. Kwa sababu michezo ambayo naiangalia mimi ni michache sana mpira siyo kitu ambacho nakiangalia sana kwa hio sijui siwezi kusema chochote kuhusu mpira.

Tunda langu la kupendezwa ni nanasi, napenda nanasi. Japo napenda matunda mengi, lakini naeza kusema napenda nanasi, napenda sana nanasi. Napenda pia na tikiti, napenda nanasi na tikiti. Napenda hayo matunda mawili kwa sababu hayana mambo mengi. Yani nanasi likiwa, limeiva vizuri, likatengenezewa juisi linakuwa tamu sana. Kwa hiyo napenda nanasi, napenda na tikiti. Pia kuna matunda mengine mazuri kama tufaa ndizi embe. Lakini hayo mawili ndo nayapenda sana. Nayapenda sana nikiyaona sokoni ni ngumu sana kuliacha kununuwa sababu nayapenda sana.

Mara nyingi huwa nachelewa kuamka. Kulingana na kazi ninayofanya ni ya mtandaoni hivyo si na ninaifanyia nyumbani. So ya kuamka kusema ni ende sehemu ni kashinde hapana. Naifanyia nyumbani kwa wateja wangu mimi nawapata kwa kuzingatia simu. Lakini pia kulala na penda kulala na mapema. Yapo muda mwingine nakosa usingizi kulingana na sababu zilizo nje ya uwezo wangu. Lakini nikipata na fasi ya kulala mapema huwa na lala mapema. Sababu ni vizuri binadamu kulala na kupata usingizi. Unaojitosheleza. Kwa hiyo huwa na lala. Mapema nikipata nafasi. Sababu ni vizuri kwa afya hivyo. Na lala.

Ushauri ambao naweza kumpa mtu ambaye anaanza kazi sana sana kazi ya kujitegemea ni kwamba mabadiliko yapo. Inabidi awe tayari kuyakubali mabadiliko ambayo yanakuja. Kuna mabadiliko tofauti tofauti. Kulingana na muda, mambo yanavyoenda, baadhi ya vitu vinavyofanyika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo. Inabidi akubaliane nayo. Hakuna namna ambayo unaweza ukayapinga mabadiliko. Mabadiliko yanakuja kwa njia ya kufundisha, kukuelesha, kukuonyesha namna gani uboreshe. Yani yanakuja kwa sababu tofauti tofauti. Kwa hayo makubaliano, inabidi uwe mtu wakukubaliana na mabadiliko. Ikiwa unaenda kinyume ya mabadiliko manake, hautokuwa mtu wakujifunza au kuendelea utabaki hapo-wapo. Kwa hiyo inabidi ujifunze, kuendelea na mazingira na mabadiliko ambayo yanakuja.

Mfanya biashara za bora zaidi naeza kusema ni watu ambao wamewekeza kwenye teknolojia. Kwa sababu kadri siku vinavyozidi kuenda, teknolojia inazidi kukua. Na sisi binadamu tunaitegemea teknolojia. Kwa hii kizazi tuliofika bila teknolojia kwa sasa hivi. Tunakuwa ni sasawa na hamna kitu. Hivo, teknolojia naeza kusema wamfanya biashara bora zaidi ni huyo ambaye anaekeza kwenye kwenye teknolojia kwa sababu ni kitu ambacho kipo kipo kime kipo hapo na uhakika kwamba kadri siku zinavyozidi kuenda kinazidi kukua kinazidi kuleta matokeo mapya. Kinazidi kuleta vitu vipya hivyo mtu ambaye anawekeza kwenye kwenye teknolojia ni mtu ambaye nimfanya biashara bora, naeza kusema.

Kwenye kujifuraisha wakati wafuraha hua napenda tu kukaa mwenyewe. Kwa sababu naamini kukaa mwenyewe muda mwingine pia kujisikiliza vile vitu ambavyo moyo wako unatamani pia ni njia nzuri ya kupona kwa vile vitu ambavyo vinakuumiza hivyo nikiwa na furaha napenda kutulia mwenyewe lakini pia nikipata nafasi napenda kutoka nje kuona nini kinaendelea duniani au napenda kutumia simu yangu kuingia kwenye mitandao tofauti tofauti kama tiktok whatsapp, youtube kuangalia nini kinaendelea. Watu wanasema nini kuhusu hiyo siku mambo yanayoendelea hywa natumia hiyo mitandao kwenye vitu tofauti tofauti.

Wiki yangu ya kazi inategemeana sasa na kipindi hicho nipo kwenye wakati gani. Kwa sababu kazi haifanani. Itakayo fanyika jana na itakayo fanyika kesho ni tofauti. Hivyo vitu vina tofautiana kwenye kazi tofauti. Kwa hiyo, sio rahisi sana kufanya maamuzi ya huku nilitengeneza ratiba ya wiki kwenye kazi. Sana sana kwa mimi ambaye nafanyia kazi mtandaoni. Inakuwa ngumu sana kujipanga ratiba kwa sababu siku ambayo unaweza ukasema hii ni siku ambayo nataka nipumzike ndio siku ambayo mteja anataka umfanyie umfikishie mzigo wake alipo. Na siku ambayo unasema leo nitauza sana ndio siku ambayo unakaa nyumbani haupati mteja hivo. Ni ngumu sana kupanga ratiba kwa mtu ambaye anafanya kazi ya mtindo huo.

Mwezi ninaopenda sana wa mwaka ni mwezi wa tatu, kwa sababu ni mwezi wangu ambao nimezaliwa. Ni mwezi ambao una kumbukumbu nyingi, nzuri. Ni mwezi ambao unakuja kuniongezea miaka. Kwa hivyo ni mwezi ambao ninaupenda sana. Ni mwezi ambao nautumia kwenye vitu vingi. Kwenye kumshukuru mungu nimeongeza mwaka mwengine, lakini pia ni mwezi ambao ninaaminingi unakuja na baraka. Kama mwezi umeweza kujirudia nimeweza kuona tena mwezi ambao nimezaliwa. Basi inakuwa ni baraka kwa hiyo mwezi ambao naupenda sana ni mwezi wa tatu kwa sababu nakuwa nimezaliwa kwenye huo mwezi.

Kwa sasa hivi ndiyo, natembea kwa miguu, natembea kwa miguu, ndiyo, kwa sababu bado sijapata uwezo wa kununua chombo cha usafiri cha kwangu mwenyewe, kwa hivyo natumia miguu kama chombo changu cha usafiri na usafiri wa umma pia. Kwa hiyo, natembea kwa miguu, muda mwingine, japo ni jaba nilikiwa natoka, naenda sokoni, natembea kidogo then naenda kupanda usafiri, nikirudi pia, napanda usafiri, alafu, natembea mpaka nyumbani au muda mwingine, natumia pikipiki, kufika nyumbani. Kwa hiyo, naweza kusema natembea kwa miguu, sijapata ule usafiri wa kusema huu ni wa uhakika ni wa kwangu hapana. Kwa hiyo, natembea ndiyo.

Wakati wa jua kali kwa sababu sina sehemu nyingi za kuenda au sina jambo la muhimu ambalo naeza kulifanya ikiwa sina sina mzigo wa kupeleka kwa mteja sina sina order au sina sehemu ya kuenda ya muhimu kuenda kuchukua labda mzigo napenda tu kutulia nyumbani napenda kutulia nyumbani, kukaa, kupumzika, kukula kutulia, kutafakari, kufanya mambo ambayo yananifanya nijisikie vizuri kwa hiyo wakati wa jua kali napenda kutulia napenda kutulia sehemu moja, sipendi kutembea tembea ikiwa sina jambo muhimu la kufanya.

Kusafiri kwa ndege sijawahi. Japo natumaini siku moja nitasafiri kwa ndege. Kwa sasa mpaka sasa hivi nilipo hapa sijawahi kusafiri kwa ndege ila mungu akipenda huko mbele mambo yakikaa sawa nitasafiri kwa ndege. Kwa sasa hivi bado. Naamini itanitengenezea uzoefu wa namna nyingine au kumbu kumbu ya namna nyingine kwa sababu usafiri ambao mpaka sasa nimeutumia ninaeza kusema ni basi tu. Treni sijatumia, meli sijatumia, ndege sijatumia. Kwa hiyo nipo kwenye huo mkakati wa kuhakikisha natumia usafiri aina tofauti tofauti miongoni mwao ni ndege pia. Kwa hio sijapanda bado lakini natumaini ipo siku nitapanda.

Sherehe yangu mimi ya kupendezwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Na huko mbele ikitokea mungu akipenda. Labda nikipata familia nikaolewa. Labda lakini sasa hivi sherehe yangu ninayeipenda sana ni siku yangu ya kuzaliwa. Kwa sababu ni siku ambayo inaonyesha nilikuwa mshindi nikazaliwa hivo. Ni siku yangu pendwa ina kumbukumbu nyingi inakutakiwa heri kwa namna nyingi ina furaha nyingi vitu tofauti tofauti vinatokea mara nyingi hivo. Ni siku ambayo naipenda, ni siku yangu ya kupendeza ni siku yangu ya kuzaliwa.

Njia nayotumia kueka neno siri salama ni kwa kutokumtajia mtu neno siri. Si tu sio mpendi sana wa kufunguka sana kwa watu kuongea vitu ambavo nataka kuvifanya. Hivo natumia ukimya au siri kutunza hilo neno siri kwa sababu siri kila mtu anaaminika au unaeza ukamwamini. Kwa hiyo natunza maneno ambayo naambiwa au neno siri ambalo nalo. Siyo, kwa sababu mpaka inakua siri maanake siyo vizuri kusema kwa watu, ovyo ovyo. Hivo natumia ukimya au kujitunza kwa peke yangu kutokujisema ili kuhakikisha halitoki nje.

Kwenye kuweka picha mtandaoni sio mpenzi wa kuweka picha mtandaoni sana sana siweki picha mtandaoni naweza kusema, kabisa siweki picha wala mara nyingi situmi maudhui mtandaoni. Ni mara chache sana hukuta nimetuma maudhui mtandaoni au nimechapisha picha yote mtandaoni. Kwasababu mitandao inaifadhi kumbukumbu mara nyingi. Kwa hiyo sitaki kuitumia vibaya sasa hivi alafu baadaye ikaja kuwa kitu kitakacho kuja kuni hukumu. Kwa hivyo na jaribu kuitumia vizuri kadri niwezavyo ili isije kuwa changa moto baadaye kwenye kuitumia baadaye vizuri itakapobidi. Japo, kutuma picha na tuma picha ambazo zinahusu biashara na vitu vingine. Ila sio za mimi binafsi. Hapana.

Kununua vitu mtandaoni, ndio, napenda. Nanunua kutoka sehemu tofauti, tofauti. Mfano, kwenye, kwenye tovuti, tofauti, Alibaba, Aliexpress, Kiku, Shane, Amazon. hizo ndizo sehemu. Japo, sehemu ambazo ni na, naweza kusema nimewai kununua kitu, ni Kiku peke kwasababu sikuwa najua namna gani ya kuagiza, lakini nijifunza kuputia kikuu. Japo, naangalia namna nyingine ya kujifunza kuagiza kwenye mitandao mingine ambayo imebaki. Hivo, napenda. Napenda kununua vitu mtandaoni vitu tofauti tofauti. Kwa sababu, kuna baadhi ya vitu ambavo sehemu ambazo nipo, ni ngumu sana kuvipata. Ila kwenye nchi ambazo zimeendelea ni rahisi kuzipata. Hivo, inabidi uvipate kwenye njia ya mtandao. Kwa hivyo, napenda kuagiza. Pia napenda kuwa na vitu ambavyo havifanani na vya watu wengine. Kwa mantiki hiyo, kama sitaki kufananisha vitu yangu na vya watu wengine, maana yake na ibidi ni vitafute vitu. Na kuvitafuta vina patikana mtandaoni. Kwa maana hio, kama vinapatikana mtandaoni, maana yake inabidi nivya agize. Kwa hivyo, ndio napenda kuagiza vitu mtandaoni.

Maji kwa siku nakunywa. Sidhani kama inaweza ikawa ina inazidi mara tano. Nakunywa maji mara chache sana kwa siku. Nakunywa maji mara chache. Nakunywa kulingana na wakati huwa najisikiaje. Ila maji nakunywa kwa siku. Sidhani kama zinaeza zinazidi mara tano au mara sita. Illa huwa nakunywa maji. Sio mpenzi sana wa kunywa maji hivyo najifunza kunywa maji kwa sabu najua yana faida. Kwa hio huwa najitahidi kujifunza kunywa maji kwa sasabu najua vitu vingine ambavyo napendelea kunywa havina faida sana kwenye mwili hivyo ikatokea nimewekeza sana kwenye kunywa maji naeza nikapata faida nyingine nyingi. Hivyo naendelea kujifunza kunywa maji ili niliachane na vitu vingine ambavyo havina faida au havina msingi kwenye mwili ili nipendele zaidi kunywa maji na sio kupendelea vitu vya viwandani kama soda, juisi na vitu vingine.

Mfereji wa tv naufuata, siangalii sana televisheni, lakini ikatokea nimepata nafasi ya kuangalia televisheni. Mara nyingi huwa naangalia telemundo, mara nyingi sana. Kwa sababu, ni sehemu ya kunifanya, nitoke kwenye mawazo ambayo nakuwa nayo muda huo, akili itulie kidogo. Nangalia telemundo, muziki, muda mwingine habari, nikiona kwa muda huo, naweza nikaangalia habari, pia huwa naangalia habari. Ila kwenye mfereji ambao naangalia sana sina mfereji ambao naupendelea sana kuangalia ziko nyingi tofauti tofauti ila huwa naangalia kulingana na na muda huo najisikiaje.

Aina ya filamu nazopenda napenda filamu za kukufanya zina matukio yale ya kukatisha. Yani kukufanya kitu gani uwaze kitu gani kitaendelea. Napenda filamu ambazo zinajua kuteka hisia. Kuangalia filamu ambazo zinateka hisia. Napenda pia kuangalia filamu za ngumi kupigana. Napenda kuangalia filamu hizo kwa sababu filamu zingine zinafundisha vitu vingi. Kwa sababu kama filamu za kihisia zinafundisha namna gani, mtu anaweza akadiri na hisia zake. Au niza ngumi. Japo hazifanyiki ukweli ukweli. Lakini kuna namna zinapiga kiutofauti kidogo. Zinakufanya uwaze. Yaani ingekua kweli hapa ingekuwaje. Au ingekuwa hivi ingekuwaje. Kwa hiyo hizo ndio movie ambazo nazipendelea.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni shughuli ya kuona mambo yanaenda vizuri kwenye kile ambacho nakifanya. Napenda kuona mambo yakienda vizuri napenda kuona nikifanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Kwani shughuli ninayoifanya kuniingizia pesa ndio shughuli ambayo naipenda zaidi. Kwa sababu inanifanya nijifunze zaidi nione namna gani naeza nikafanya kitu kikawa vizuri namna gani naeza nikakifanya kitu kwa ukubwa zaidi au namna gani naeza nikajifunza kupitia hicho kitu ninachokifaya. Kwa hiyo, shughuli ambayo naifanya kuningizia pesa ndio shughuli ambayo naipenda zaidi kwa sababu ni shughuli inayoifanya akili yangu iwaze sehemu nyingine na siyo sehemu moja.

Napendelea sana kuandika kwa mkono kwa sababu kwa kompyuta sio mtalamu sana ila kwa mkono naona ni vizuri zaidi kwa sababu ni kitu ambacho nina uzoefu nacho. Lakini najifunza kwa sababu hata kwenye simu maana yake natumia kifaa cha kiteknolojia. Hivyo ikatokea nimepata nafasi ya kupata labda kompyuta mpakato na kifaa kingine ambacho kita niruhusu mimi kuchapisha maandishi. Nitakitumia nitaendelea kujifunza kutumia sababu mambo yanaenda yakibadilika sio kila siku tutatumia karatasi na pen. Kuna ya kipindi itatubidi tutumie kompyuta. Kuna ya kipindi itatubidi tutumie sauti. Kuna ya kipindi itatubidi tutumie tutumie vitu tofauti tofauti hivo napenda tu kwa sasa hivi napenda kutumia mkono badala ya kompyuta.

Kitu nachofanya ili kujitunza ni kuhakikisha tu nakuwa na afya bora na kujiepusha na mambo ambayo sio ya lazima ambayo ya naeza ya kani hatarishia mimi kuwa salama kwa sababu ikiwa sita kuwa salama au sito kuwa kwenye hali ya utulivu maanake sito kuwa na jitunza. Hivyo, najitahidi sana kuangalia namna nzuri ya kuishi au kwenye kujitunza moja kwa moja. Kwenye afya, kiakili, kimwili, kifedha, kwenye kila kitu ili niendelee kuwa salama. Kadri usiku zinavyozidi kuenda. Nisiwe chanzo cha kuipoteza amani au kumpotezea ya mtu amani yake.

Kwenye siku za wikiendi, kitu ambacho nashiriki, kwa sababu sasa hivi kitu wa macho nafanya hakiangalii wikendi au siku za kawaida. Hivo naeza kusema kwa jumapili ni siku ya kuenda kanisani japo si mpenzi sana nataka nijijengee tabia ya kuenda kanisani. Sababu ni mda mrefu tangu nimepata kipaimala sijaenda kanisani. Na pia kuenda kunywa kahawa kahawa kiukweli hapana sipendelei kagawa situmi kahawa sijawai kutoka kuenda sehemu kunywa kahawa. Na mambo ambayo nayafanyaga siku za wikindi ni kujiandaa tu kama litatokea jumatatu au siku za kawaida nina atiba ngumu zaidi. Kuwa naanda wiki yangu kwa kutumia hizo siku mbili na mostly kufanya usafi kueka mambo sawa kama kuna vitu natakiwa ninunue ambavo kwenye siku za kawida sio za kununua nanunua ni watu ambao nakaa nao pamoja wikendi mara nyingi nakuwangs mwenyewe sababu sio mtu wa kujichanganya sana na watu ambao marafiki ambao ni nao wachache wengi wapo mbali na mimi kwa hiyo sio mtu wa kujichanganya sana sehemu nilipo nyingi huwaga nakuwaga peke yangu wikindi mara nyingi napendaga kupumizika. Napenda sana kupumzika kwenye siku za wikendi kwa sababu nikitumia wikendi kwenye kufanya pilika pilika nyingi maanake hata kwenye siku za kawaida nitakuwa nikijiskia mchovu hivo napenda kutumia siku za wikendi jumamosi na jumapili kwenye kupumzika au kujitafakali au kuiandaa wiki inayoanza.

Kuhusu mpira kiukweli huwa besi boli sijui chochote kwa sababu sijawahi kuufuatilia kuufuatilia kabisa. Ila kitu ambacho naeza nikasema ni kwamba inawezekana ikawa ni mchezo mzuri kwa ambao wanaicheza. Kwa sababu mpaka huku maanake ni mchezo mzuri. Kwa hiyo siwezi kusema sana kulingana na kitu ambacho sikijui au sikielewi lakini natumaini kwa wale ambao wanaufanya huwa wanaucheza. Utakuwa ni mchezo mzuri hivyo unawasaidia kwenye kulijenga kupata marafiki wapya kuelewa mambo yanaendajy. Hivyo ni mchezo mzuri.

Kwa kwenye utoto wangu kitu ambacho nilichokuwa napenda kilikuwa ni kushirikiana na watu. Kufahamiana na watu, kuwajua watu, ijapokuwa haikuwa rahisi sana kwa sababu kuna mingine. Wanakuchukulia tofauti na hivyo unavyotaka kuchukulia, kuna wengine ukiwasaidia wanachukulia kama sehemu ya kutumia kukandamiza, kuna wengine wanatumia sehemu hiyo kama kukuona unajifanya una pesa lakini nlikuwa napenda watu. Ilikuwa ikinetesa sana kuona watu hawani chukulii vile mimi nawachukulia kwa upendo, kwa amani. Hivo nilikuwa nilikuwa napata wakati mgumu kidogo la kijami I yote kwa yote tumekuwa Tunajifunza. Hivo kwenye utoto wangu naweza kusema nikuwa napenda amani, nikuwa napenda watu, nikuwa napenda marafiki, nikuwa napenda kujifunza, nikuwa napenda kupata marafiki wapya. Hata watu ambao niko nao kwenye urafiki nahisi walikuwa wanajua kwamba nilikuwa nawapenda hivyo nikuwa napenda watu Nlikuwa napenda sana kushirikiana na watu.

Vitabu ninavyopenda kusoma ni vile vitabu vya kunijenga. Japo sio nguli sana kwenye kusoma vitabu au sijawa mtu ambaye anaweza kuongelea sana swala la kusoma kitabu. Lakini kusoma vitabu natamani ije kuwa sehemu ya maisha yangu. Natamani ije kuwa kitu ninachopenda kufanya. Natamani kiwe kitu ambacho kinanijenga kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo, sio kitu chenye u lazima sana lakini ninapenda niwe nakifanya. Na vitabu ninayopenda kusoma nduoivu ya kujijenga. Japo vya stories jianza kusoma lakini nitaanza kuvisoma. Kadri siku zinavyozidi kuenda. Kwa hiyo, eh.

Kuvaa kofia ndiyo napenda. Kwa sababu hali za hewa zinatofautiana. Kuna kipindi kuna kwa kunajua kaji, kuna bimu kwa kunamvua, kuna kipindi kwa kunampepo. Ila napendelea sana kuvaa kipindi cha jua kali kwa sababu inasaidia kujikinga na jua zina leta umaridadi, zina kupendezesha. Kwa hiyo, napenda kuvaa kofia, kwa sababu lingine huwa hazifanyi uonekane kama mtu ambaye anajaribu kufanya kwa kuzidisha sana. Ila kofia zina leta muonekano mzuri, zina kufanya uonekane vizuri zina kufanya upendeze. Kwa hiyo, napenda kuvaa kofia.

Kwenye vitisho vya mtandao na jilinda kwa kuto kuchapisha maudhui ambayo hayafai, ambayo baadae yanaeza kuja kuwa tishio kwangu kwa sababu kama mtu hana tumia mitandao ya kijamii kuchapisha machapisho ambayo hayafai, maana yake ni kawaida kukuta baadae ana hangaika. Kwa sababu machapisho aliyochapisha yana mrudia yeye mwenyewe kwa hio sio kitu cha kukifikiria sana kwa sababu sio mtu wa kuchapisha maudhui ambayo sio mazuri mtandaoni au kutoa maoni kwenye machapisho ya watu maoni mabaya hivyo. Najilinda na mitandao kuto kuhakikisha na chapisha maneno mabaya au maoni mabaya au picha mbaya mtandaoni.

Sera ya muhimu kwenye kampuni ni sera ya kuhakikisha wanayatumia vizuri madhaifu ya wateja wao katika kuyahakikisha wanayatatua ili kuhakikisha kampuni inaendelea vizuri. Kwa sababu kama kampuni ina msemo wa kusema wanatatua matatizo yao wateja wao halafu ikawa haitatui matatizo maana yake. Kwamba wanapoteza uaminifu kwa wateja wao. Hivo, sera ambayo inatakiwa iwekwe na ni ya muhimu ni ya kuhakikisha wanawaridhisha wateja wao. Kwa namna moja ama nyingine kulingana na mahitaji yao.

Kuhimiza ushirikiano kwenye timu natumia njia ya kuhakikisha mawasiliano yanakuwa mazuri baina ya watu wa kwenye timu kati ya moja na mwingini. Kwa sababu kama hakuta kuwa na mawasiliano mazuri kati ya mtu mmoja na mtu mwingine manake kazi haiwezi kufanyika vizuri wala hakuta kuwa na mawasiliano mazuri. Kati kati ya hao watu. Hivo mawasiliano lazima yawepo na sio tu mawasiliano, mawasiliano mazuri. Kati ya watu ambao wapo kwenye timu ili kuhakikisha maelewano yanakuwepo na kazi ikifanyika inafanyika kwa uelewa na uweledi vizuri kabisa.

Na pendelea chai kwa kahawa kwa sababu chai nime nainywa mara nyingi. Tafauti na kahawa sijui inaladha vipi lakini ikatokea natakiwa nijalibu kunywa kahawa nitakunywa. Hila sana sana napendelea chai kuliko kahawa kwa sababu ni kitu ambacho nimi ukitumia kwa mda mil. Ilai katokea kuna kao naa si njawahi kujaribu kusumiya kao ni kosa abu ni ngei kwa bailezo ya wadu wa ni chungu kitu kichungu na mimi yaa ilai katokea ndakia nijaribu nita kunywa ila napendelea sana chai.

Mimi napenda vyote kuchora na kupaka rangi napenda vyote kwa sababu vyote ni kazi ambayo inatakiwa ifanyike kwenye umoja. Nitu wa kichora inabidi ya pake rangi ili kitu kikiwe kizuti ila ikatokea nimambiwa ni chagwe kimoja kati ya kuchora na kupaka rangi nilaisi nitachagua kupaka rangi kwa sababu siko vizuli sana kwenye kuchola ila nitachagua kupaka rangi nitachagua kupaka rangi kwa sababu rangi ni rahisi kidogo na kuchora kuchora kuna hitaji vitu vingi uwaze, utengeneze taswira, ujue kandui na chora, uwadewe kuchora, ujue kuchora kwenyewe ila rangi nilaisi kitoko, nitasema anapenda kupaka rangi.

Baruapepe, mara nyingi zinakuja. Sijawahi kuhesabu mara ngapi zinakuja. Lakini mara nyingi zinakuja kutoka kwenye mitandao ambayo huwaga najisalishanga vitu mtandaoni. Ni mara nyingi zinatokea huko. Japo kwenye kazi, sehemu ambazo nimeomba kazi na vitu vingine bado, sijaanza kupata baruapepe. Lakini mara nyingi zinakuja. Mara nyingi zinaeza zikafika mara kumi, mara nane. Japo sijai kuhesabu, ila nahisi zinaeza ikawa inagota hapo, kwenye nane, sita, saba, kumi, sio mara nyingi sana, ila huwa napokea.

Wakati wamapumziko kazini, kitu amba cho naeza ni kasemana ya huku wanafanya, ni kupumzika pia, kupata chakula, kupata muda wa kutoka kwenye mawazo ya kazini, kufanya kuwaza kitu kingine, au ikatokea labda kunalikizo kazini, na hisi muda ambao nitakua nautumia ni kuhakikisha najijenga upia. Ili nikienda kazini niwe na ngufu mpya na kazi mpya. Kwa hiyo kwenye kujijenga kazini hapo nahisi itakuwa ni kwa namna hio kwasababu ikiwa ndia hurumia uzuli mapumziko maan yake hata nikirudi haito kuwa tena ngumu kuanza tena kufanya kazi vizuli kwa hiyo e.

Ikitokea kuna kazi ambayo natakiwa nifanye mwenyewe, nitafanya mwenyewe, lakini pia ikitokea kuna kazi za kufanya na watu, pia napenda kufanya kazi na watu, napenda kufanya kazi kwenye kwenye nyanja zote kulingana na muda na wakati na kwa nini inatakiwa tufanye kazi wengi. Ila ikitokea nimeambiwa nichague kati ya kufanya kazi peke yangu na kufanya kazi na wengine. Nitachagua kufanya kazi na wengine kwa sababu kupitia mawazo yao kufanya kwao kazi na mimi nitajifunza nitajijenga kwa namna ya tofauti kwa sababu kila timu inajengwa na watu ambao wako tofauti tofauti kuna watu ambao wanajua hiki kuna wengine wanajua kile kwa hiyo ikatokea vyote vimeunganishwa sehemu moja matokeo yanakuwa ni mazuri kwa hiyo napenda kufanya kazi na timu.

Kwenye michezo ya olimpiki, ni michezo ambayo nimewahi kuisikia ila sijawahi kujua inajumuisha michezo gani na michezo gani. Kwa hiyo, sina uhakika sana kama naweza kulijibia hilo swali. Lakini, michezo ya olimpiki, kama sijakosea, kama inahusisha kuogelea, naweza kusema labda kuogelea kwa sababu labda sijui mimi kuogelea ila napenda kuwaona watu wakiogelea. Lakini pia mtu ambaye nampenda au naweza kusema ndo maarufu kwenye huo mchezo ambaye nampenda hakuna kwa sababu sijai kufuatilia hiyo mchezo yaani sijai kuifuatilia kufanya kuwa kama hobi kwangu mimi ila kuhusu michezo yenyewe yenyewe yaani sina wahiga sana anajumulisha mchezo gani ila kama kuogelea ingekuwepo naweza kusema ningekuwa napenda kuogelea. Lakini mtu muhimu au ambaye ambaye nitakua na mpenda kwenye huo mchezo ambaye anaongoza simjui kwa kweli.

Muda wa kazini naushugulikia kwa namna ya tofauti. Sababu, nikiwa kazini, kwenye kila ofisi naamini kunakuanga kuna muda. Kwamba huu ni muda wa kula, huu ni muda wa kufanya kazi, huu ni muda wa kuondoka. Kwa hio ikiwa kama ni muda wa kufanya kazi, nitafanya kazi. Ikiwa kama ni muda wa kupumzika, unapumzika. Ikiwa ni muda wakula, unakula. Inabiyo nayo na mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo, muda uki-- kulingana na huo muda wa kazini, manaake inabidii ufuate maelekezo yaliopo. Sio muda wa kula wewe unaenda kufanya kazi, muda wa kufanya kazi wewe unaenda kula, hapana. Kwa mimi nitaendana na mazingira ya kazini. Ikitokea muda wa kula, nitakula, ikitokea muda wa kufanya kazi, nitafanya kazi, ikitokea muda wa kupumzika, nitapumzika.

Kuenda puwani ndiyo napenda. Kwa sababu kuna utulivu, hakuna kelele, hakuna shida nyingi Yeni za kugombana gombana na watu pwani. Kwa napenda kuenda puwani. Sehemu ambazo zina utulivu, maji, yanapita. Napenda, nisehemu ambazo zinanifanya nipate utulivu wa akili, tulivu wanafsi. Kwa ndiyo napenda kuenda sehemu kama izo.

Kusubiri kwenye mstari inategemeana na kitu gani nafanya au kwa nini nasubiri kwenye mstari. Ila kiukweli kabisa kwa kuongea ukweli kusubiri kusubirishwa huwa sipendi. Kwa sababu kama kuna uwezekano wa vitu kufanywa kwa njia rahisi zaidi sidhani kama kuwa kuna ulazima wa kuwasubirisha watu kwenye mstari. Hivo sio kitu cha ku sio kitu cha ku yaani sio kitu ambacho nakipenda sana, au naeza nikakiongelea kwenye kwenye namna ambayo ni nzuri zaidi ya kusema kwamba ni utaratibu mzuri kweli kwa sababu kila mtu anaendana na muda wake aliofika lakini kama kuna uwezakano wa kufanya mambo kiurahisi zaidi, sasa ni kama kuna kuwa kuna kuna ulazima kuanza kuwasubirisha watu kwenye mistari huo si ni utaratibu ambayo siupendi.

Wikendi mara nyingi huwa nautumia muda wangu kuoumzika, kufua, kuweka mambo sawa, kusafisha nyumba, kutulia, kutafakari naanzaje wiki inayokuja. Ndo huwa naitumia kwa namna hiyo, siitumi kwenye kutoka au kuzungukazunguka. Sehema ambazo hazina ulazima. Pia natumia wikendi kama siku ambazo natakiwa nipumzike.

Majirani zangu ndio nawafahamu. Na wafahamu kwa sababu nakaa nao. Karibu, hivo ni lazima kuwafahamu japo hatuna yale maombezi sana, ya kuongea kama wapangaji wa sehemu moja. Ila nawafahamu kwa sababu ni lazima tufahamiane, ikitokea kuna michango labda maji, umeme. Lazima watu wa shirikishwe. Au wale ambao hatuishi nao sehemu moja. Ila kuna namna tunashirikiana, baadhi yao huwa nawafahamu ndio iwapo sio wote.

Kwenye kula nje na nyumbani, sijawahi kupenda kula nje ni nyumbani. Japo inanibidi nijifunze kwasababu nina mipango ya kuwa natoka wa siku moja moja kwenda sehemu kula najitoa nje mara moja moja. Lakini, mara nyingi napenda kukaa nyumbani. Kupika nyumbani, kula nyumbani, kufanya mambo yangu nyumbani. Kwasababu nyumbani ndio sehemu yangu tulivu zaidi. Sigombani na watu, muda mwingi nina amani, tofauti na sehemu nyingine. Kwa hivyo napenda kula vyakula vya nyumbani, sana sana.

Kupiga chombo cha muziki labda kama ngoma napenda. Japo kuna vifaa vingine vya kisasa zaidi napenda kujifunza kupiga au napenda kuona mtu akiwa anapiga. Napenda kuona namna watu wanapiga namna watu wanajisikia bada wakiwa wanapiga. Ila uwezo wangu mdogo naweza sema naweza kupiga tuh ngoma laKini pia na yenye napenda lakini sio sana kwa sababu. Ngoma kupigia inahitaji namna ya tofauti kuipigia. Sio tu kupigia ngoma hile inahitaji wafanya watu ambao wanaisikiliza au ata wewe ufurahie kuwasikiliza. Kwa hiyo napenda kupigia chombo cha muziki.

Napenda kuandika au kuongea. Napenda vyote. Itegemeana na sehemu ambayo nipo na nafanya kitu gani. Kwa sababu ikiwa na andika maanake nataka nikitoe kile ambacho kioo kichwani nikiweke kwenye maandishi ila ikiwa nahitaji kutunza muda, maanake inanibidi nitumie maongezi. Hivo napenda vyote. Kulingana na muda na wakati niliopo na nafanya nini kwa wakati huu. Kwa hiyo, napenda vyote kukingana na sehemu na muda na kitu nachokifanya kwa wakati huo. Kwa hiyo, napenda vyote. Japo sana sana naweza kusema napenda kuongea, maongezi. Kwa sababu maongezi yanarahisisha muda. Hautumi muda mrefu sana kuwasilisha kile ambacho unacho kwenye akili yako. Ila maandishi inabidi utumie muda kidogo kuandika.

Aina ya keki ninayopenda, napenda keki ya vanilla, napenda keki ya vanilla na chocolate. Hizo keki mbili, ndo ninazozipenda, kwa sababu nimezila sana. Japo ya strawberry pia na yenyewe ni nzuri, lakini napenda hizo mbili, kwa sababu zina ladha tofauti nzuri, ladha tulivu hazina mambo mengi. Kwa hiyo hizo keki mbili nazipenda, lakini pia kwenye kuzitengeneza ni rahisi, kidogo maana hata kwenye kuzipika huwa situmii muda mrefu sana, wala sina wasiwasi wa kuwa zitaharibika leo au baadaya au kesho, kwa hiyo napenda keki ya vanilla au chocolate.

Stadi za muhimu kwa kazi yangu ni kufahamu kutumia vizuri mtandao. Kwa sababu kama sijui kutumia vizuri mtandao manake, sitaweza kufanya kazi. Inanibidi nijue kutumia vizuri mtandao, nijue kuchapisha maudhui, nijue kufuata maudhui, nijue kufuta watu ambao watakuwa hawaleti picha nzuri kwenye kurasa yangu labda au kujifunza kukubaliana na mabadiliko ya kimtandao kwa wakati huu. Wakati ambacho kunanifanya.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo ya shule ni kipindi ambacho niikuwa namaliza shule. Kwa sasabu ilikuwa ni kipindi ambacho kilikuwa kinoanyesha, juhudi ambazoo tumezifanya, matukio wa mengi tuliyoyafanya. Ilikuwa ni kipindi ambacho tumetumia kurekebisha makosa ambayo tulikuwa nayo kama mtu alikuwa amegombana na mtu. Wanaombana msamaha, yaishe, kama ulikuwa unashida na mtu na unamwelekeza ili muyamalize. Kwa kuwa na kipindi kizuri, lakini pia ilikuwa ni ngazi ambayo tulikuwa tunapiga hatua kuenda ngazi nyingine. Kuwa ilikuwa ni kumbukumbu nzuri kwangu. Na haikuwa tu kwangu natumaini ilikuwa pia ni kwa wengine kwa sababu kukaa shuleni, kidogo viboko, kuchapwa, kidogo kuviacha viboko, ilikuwa ni kumbukumbu nzuri. Sana.

Shirika, shirika langu, labda niongelee kuhusu biashara yangu, kwa sabu sijaajiliwa bado kwenye shirika lolote. Na pia, natumaini huko mbele itakuja kuwa shirika. Kwanza kabisa, kuna usubutu wa kufanya mambo. Tukiacha hasara, kufikiria hasara na kufikiria vitu vingine, nimethubutu kujaribu kufanya mambo. Na siyo tu kujalibu, natumaini vitaenda visuli vitu vyangu. Lakini pia kuna mimi ni mtu ambaye napenda sana kujumuika na watu tofauti. Kwa hiyo haitakuwa ngumu huko mbele kuja kujumuika na watu wengine. Lakini pia napenda mawasiliano mazuli, napenda kuongea na watu vizuri, napenda kuwasiliana na watu vizuri. Kitu kingine napenda amani, yaani sipendi kugombana na mtu, sipendi shida na mtu. Ifo ni mtu ambaye niko tofauti kidogo.

Kuwakaribisha wafanya kazi wapya, ikatokea nimefanikiwa kuajiriwa kwenye kampuni yoyote. Ni vizuri, yaani naamini nitakuwa nawakaribisha vizuri kwa sababu kila mtu ana namna yake ya utafutaji, kila mtu ana namna yake ya kuwasiliana na watu. Ikiwa mtu hatujawahi kugumbana, hatujawahu kukutana kwenye makosa yoyote au tuligombana yakaisha, tukaombana msamaha. Ni vyema kumkaribisha mtu vizuri kwenye kampuni yoyote ile ambayo anakuwa ni mgeni. Kwa sababu kesho ya mtu au kesho yangu mimi hatuifahamu. Hivyo ni vizuri kushirikiana na mtu yoyote yule ambaye anakuja kwa wakati huu. Cha msingi tu mnakutana kwenye sehemu ambazo sio hatarishi. Basi ni vizuri kushirikiana naye vizuri kabisa ukaongea naye kwa utulivu ukamwelekeza namna kazi zinavyofanya kwa upendo kabisa ili mambo yasiwe magumu kwa upande wako na upande wake.

Kwenye wachezaji ninowapenda, sina mchezaji ambaye nampenda, kwa sababu, tukisema kwenye mpira, sio mpenzi wa kuangalia mpira, wala kufuatilia sana mpira. Japo, napenda tu ile namna ambavyo watu huwa wanapata, wanapata kureact au nisemeje. Wanapata kuyapokea yale matokeo kwa wakati huu. Napenda tu zile namna ambavyo wanakuwa wanayapokea yale matokeo. Lakini kwa mimi mchezaji ambaye nampenda hakuna. Sababu sio michezo ambayo naifuatilia sana. Kwenye michezo hakuna ninayemfuatilia. Kwa hilo hakuna ninayempenda sana.

Kutoa sadaka au mchango, ndiyo, mara nyingi huwa natoa. Kwa sababu, tukianza kwenye michango, maana yake, ikiwa labda kuna mchango wa msiba au sherehe, nisipotoa maana yake. Na mimi, ikatokea sasa natakiwa nichangiwe, sitochangiwa. Lakini pia, ukiacha tu ivo, napenda tu kujumuika na watu. Licha ya kutumia hiyo, sababu ya kwamba sitol changiwa na mimi. Lakini pia, kwenye sadaka, natoa. Natoa ndiyo, ikitokea nimeenda kanisani au sehemu, mtu anahitaji msaada, natoa, sadaka. Sio kitu ambacho nakifikiria sana kukifanya, huwa natoa sadaka, natoa ndiyo.

Computer situmii sana kwa sababu sijai hkumiliki, natumia sana simu, lakini katokea nimeipata nitaitumia kwenye vitu tofauti tofauti, kwenye kuhifazi maudhui ambayo nitakua nayo kwa wakati huo machapisho au kuandika kazi, ambazo nitakua nazifanya kwa muda huo kutunza kumbu kumbu kama kutumia spred sheet, excel sheet, hivyo ndo vitu ambapo nitakapo kuwa natumia huko. Kwa sababu ni mingoni mwa ujuzi ambazo na nataka kuwa nazo ukobele. Kadu siku zinavo zidi kwenda na natamani kuja kujifunza. Kwani nitatumia kwa namna hiyo, kwa sababu sasa hivi natumia tu simu, sija pata uwasawa kutumia hiyo komputer. Hivo siitumii naeza kusema siitumii kabisa kwa sasa hivi natumia sana simu.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kushirikiana na watu kwa namna ya tofauti kwa sababu kwenye kushirikiana na watu kunahitaji uwe na ujuzi tofauti tofauti kuongea na watu vizuri kuwasikiliza watu kuliko kuongea kwa hiyo kwa mimi naona nimefanikiwa kwa sababu sipendi kuongea sana na napenda kuwasikiliza watu napenda pia mawasiliano mazuri na watu wateja watu wa kawaida. Hivyo siyo kitu cha siyo kitu cha kuki kukilalamikia sana kwamba sijapata wasaa wa kutengeneza mafanikio kazini hapana mafanikio ambayo ninayo ni kusikiliza vizuri, kufanya kazi vizuri, ikatokea nimewekwa kwenye timu yoyote au kuwasiliana na watu vizuri, mcheshi, napenda kusikiliza, napenda kuongea popote ambapo nimeshawahi kufika, sijawahi kuona kama kuna watu wamewahi kuwa na huzuni kipindi ambacho nipo kwa hiyo nimefanikiwa kwa namna hiyo.